Naamu ile kazi ninayoithamini sana ni ile kazi ya kuosha vyombo ninapoosha vyombo atilisti ninasikia hata mikono ipo sawa kwa hivyo ninapoosha vyombo naipenda sana kwa sababu hivyo vyombo ndiyo nitatumia kukula na niko na ile uhuru ama kujisikia kuwa nimefanya kazi kwa hivyo naipenda sana.

Naam ile saa yangu ya kulala ni mwendo wa saa tatu usiku ninapo kata kwa sababu kwa wakati huo sina ile usingizi wa kulala huwa angalau nashika simu yangu na kuingia ile app inaitwa WhatsApp na kuangalia marafiki wangu kile ambacho wameweka huko kwa sababu napenda kukaa kwa mtandao ndipo napata usingizi umeninyemelea na kulala.

Kila ambacho nafanya kabla ya kulala ili nipumzike vizuri ni ile harakati ya kutafuta ile sweta yenye joto na kujifunika ndio iwe na usingizi mwema hiyo ndiyo ninachofanya kabla ya kulala mwendo wa jioni.

Naam ule mziki ambao ninasikiliza kwa siku mara nyingi ni ule mziki wa kikristo, ninaposikia huu mziki wa kikristo, angalau najisikia nipo huru, masaa kwanza ile ya jioni kabla ya kulala, angalau huwa nasikia hii mziki ya kristo, ili kunichangamsha akili na kuniweka huru, kwa hiyo.

Na kama umeme usipokuwa kwa wiki nzima kile kitu ambacho ningefanya ni kuenda kununua ile tochi inayotumia solar ama inayochajiwa na jua kwa sababu stima isipokuwa kwa wiki nzima angalao kutakuwa na njua ambayo itasaidia kuchaji hiyo betri na kunisaidia kupata mwangaza hiyo ndiyo ningependa kununua. Kwa hivyo.

Rangi yangu ya kupendeza ni ile rangi ya white ama ile nyeupe napo paka hii rangi hata kwa nyumba ama kwa kitanda yangu angalau huwa natumia hii ile rangi nyeupe ambayo kwa minaji mingine inamaanisha kuwa amani ama ile upendo wa kukaa na watu kwa hivyo hiyo ndiyo rangi naipenda sana rangi nyeupe.

Na mawasiliano yangu na watu yamebadilika kwa sababu ya teknolojia kwa sababu sahii siwezi enda kwa mtu kumsalimia ama kujua jambo na ilhali kuna simu naeza kumpigia kwa hivyo yamebadilika ya kwamba hakuna ile hali ya kuonana naweza tumia hii kifaa changu. Kumpigia na kuongea ama kutaka kile ambacho nataka kutoka kwake.

Ile changamoto kubwa ambayo hunipatia mawazo mengi ni ile changamoto ya kutokuwa na hela za kutosha hii hunipatia angalau changamoto ya kufikiria kutakuwa aje bila hela na katika hii dunia bila hela huwezi ukasaidika kwa hivo naipenda sana ama angalao hiyo changamoto hunipea motisha.

Nashirikiana na jamii yangu katika mambo mingi tunanganda shedea kitu kina hapo tokea ngumu humeshirikisha kwa sababu angalau hunisaidia kunielimisha hata wasiponipatia pesa, kimawazo wanaweza nisaidia mengi so ninaihusisha kwa kila kitu ninachofanya.